Safari yetu ya naivasha iligonga mwamba gari lilipo haribika katikati ya mbuga usiku simu hazikuwa na mtandao ikabidi tusubiri kwa uvumilivu ndani ya gari hadi asubuhi walipo pita wa samaria wema na kutuvuta nilijifunza umuhimu wa kukagua gari kikamilifu na kubeba vifaa vya dharura kabla ya kuanza safari yoyote.

Nakumbuka kipindi cha Oropesa kwenye radio, kikiwa na matangazo usiku wa saa tatu. Tukiwa tumekaa na bibi yangu sebuleni sauti ya mtangazaji na muziki wataratibu ulitawala chumba kizima kabla ya kulala kipindi hiki kilinifundisha jinsi radio inavyoweza kuunganisha familia na kuleta utulivu mkubwa baada ya siku ndefu ya shughuli.

Nikitumia neno tuu katika sawa tuu au nipo tuu inapunguza uzito wa kauli yangu. Katika nipo tuu kama jibu la hali lililo fichika ni unyenyekevu wangu. Najionyesha kuwa sina makuu, sina jambo la kujikweza na nina mshukuru Mungu kwa amani na uzima bila kutafuta makuu au majivuno.

Nimesikia tafsiri kama kula kichwa chako, kwa kingereza, eat your head, au ninaanguka kwa ajili yako, kwa kingereza, I'm falling for you. Zina nishangaza na kunichikesha sana kwa sababu, zikitafsiriwa neno kwa neno, zina poteza maana asilia ya kingereza na kuleta picha ya kutisha au ya ajabu kabisa, mahali pa kuonyesha hisia za mapenzi na matamani.

Katika muda wangu wa bure, ninapenda kusoma vitabu, kupiga gitaa na kuchunguza masoko ya mtaani. Pia, ninatenga muda wa kuzungumza na marafiki, kujifunza vitu vipya mtandaoni na kutembea ili kuburudisha akili shughuli hizi zote zinaniletea furaha kubwa, zinanipa utulivu wa nafsi na zinanisaidia kujitambua zaidi kila siku.

Katika kikundi chetu cha familia, majadiliano yana jaa salamu za asubuhi, picha na dua. Kikundi cha chama cha mtaa kinahusu michango na ulinzi wa jamii, vituko havikosekani, wazee wanatuma ujumbe usipo paswa au maelekezo ya sauti kwa bahati mbaya. Hta hivyo vikundi hivi vinadumisha ushirikiano, upendo na mawasiliano ya karibu kati yetu kila siku.

Kwangu mimi, nyamachoma ni chakula kinacholeta furaha na muungano wa karibu. Mara nyingi tunaichoma katika viwanja vya wazi, mikahawani au nyumbani wakati wa wikendi na sherehe mbalimbali kama vile siku za kuzaliwa na mikutano ya kifamilia. Tunafurahia kula nyamachoma ikiwa moto pamoja na ugali. Kachumbari safi ya nyanya na vitunguu na ndizi choma kila mara tunapokusanyika na kula pamoja. Chakula hiki kinaletea utulivu wa nafsi na kuimarisha sana urafiki na upendo kati yetu.

Safari ninayo ikumbuka zaidi tangu utotoni ni ile ya kwenda bungoma, tukiwa na familia yangu. Unapofika wakati wa kusafiri, msisimuko ulikuwa mkubwa sana, tukitazama mandhari, za milima na mashamba ya kijani njiani. Nakumbuka jinsi tulivyocheka, kula vitafunio na kufurahia mapokezi ya uchangamfu kutoka kwa ndugu zetu tulipo wasili safari hiyo ilijaza moyo wangu furaha na kunipa kumbukumbu tamu za utotoni, ambazo ninazi dhamini sana hadi leo.

Mimi huenda sokoni mapema asubuhi kupata mboga na matunda mabichi kabisa ninapendelea kununua kutoka kwa wachuuzi wangu wa kawaida kwa sababu wananipa bei nzuri na maelezo ya ukweli. Mimi huangalia rangi, harufu na uthabiti kabla ya kuchagua bidhaa zilizo bora na zilizoiva vizuri.

Enzi za SMS na kununua kredo zilitulazimu kuandika kwa fupi sana kuokoa pesa na kusubiri mtandao. Sasa kupitia WhatsApp na simu za video naweza kuwasiliana papo hapo kutuma picha na kuona wapendwa wangu duniani kote. Mazungumuzo yamekuwa ya wazi ya kina yenye hisia zaidi kuliko zamani.

Mimi hutumia kibodi ya kidijitali ya simu yenye lugha ya Kiswahili iliyowezeshwa changamoto kubwa kwangu ni kusahihishwa makosa kiautomatiki kwa maneno ya mtaani au sheng. Hata hivyo, mimi huandika kwa kasi kubwa na kwa urahisi sana kwa sababu nimezoea kutumia ujumbe kila siku.

Mimi nafikiri watoto wanapaswa kurithishwa lugha yetu ya mama. Mila za heshima na ufundi wa kijadi. Desturi hizi hurithishwa kupitia hadithi za jioni na kushirikishwa kwenye kazi za kijamii ili kuzuia utambulisho na maadili yetu ya asili. Yasipotee kabisa katika ulimwengu wa sasa.

Mimi ninapenda sana ushirikiano na uchangamfu wa mta wangu. Watu wanaishi kwa amani, na kusaidiana wakati wa shida na kusherehekea pamoja wakati wafuraha. Pia, inavutiwa na usalama, usafi na masoko ya karibu yanayo niruhusu kupata kila kitu ninacho hitaji kwa urahisi mkubwa bila kusafiri mbali kabisa.

Nimejifunza useremala ili kutengeneza samani kama viti, meza na makabati, kwa kutumia mbao. Mafunzo haya yamenichukua miezi sita ya kufanya mazoezi. Nilijifunza kwa kufanya kazi kwa vitendo, karakana pamoja na mafundi stadi nikitumia vifaa mbalimbali vya kukata, kupanga na kuunganisha mbao vizuri.

Kwanza, kuamka saa moja mapema kila asubuhi ni badiliko dogo lililo nipa utulivu mkubwa. Hatua hii ilinifanya nianze siku bila haraka. Nikipata muda wa kufanya mazoezi na kupanga majukumu. Nimendelea nalo kwa sababu limeniongezea tija na kunipunguzia msongo wa mawazo siku nzima.

Familia yetu huweka akiba kwa kushirikiana kati ya wazazi wote wawili. Tunahifathi fedha kwa ajili ya elimu ya watoto na dharura za baadae. Maamuzi yote hufanywa kupitia mikutano ya kifamilia ambapo tunakubaliana kiwango cha kuweka kila mwezi kulingana na vipaumbele vyetu vya kimaisha.